Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Kompyuta naitumia kufanya mambo ya online, kufanya annotation data na kufanya kazi ya online. Kazi ya online inalipa vizuri sana ikiwa nireji, ikiwa ninzuri.

Mara mingi wikendi mimi hukaa kwa nyumba hupumzika na ku-watch movie. Niki-watch movie mingi nasikianga raha. Hiyo ni time yangu ya ku-clean nyumba, ku-clean vyombo na ku-arrange nyumba yangu ikuwe clean Napenda sana kufanya hiyo kazi.

Changamoto yenye nakutana nayo kazini ni sometimes unakuja customer, customer mnaanza kuongea, ananunua, lakini customer wengine hawafikangi bei yenye unastahili kuuza. Hiyo ndiyo changamoto moja, tunapatana nayo tukiwa kazini.

Mazingira yenye napendelea kazini ni neighbor. Tuko na neighbor wangu tunapendana sana. Tunakaanga hapo nje. Tukizungumza mambo ya business na tukijaribu kugrow pamoja. Tujue ni idea gani tunaezafanya kwa hizi mabusiness zetu. Hata ma neighbour wengi huwavurusha.

Nashereheka siku yangu ya kuzaliwa ni mwezi wa February eleven date twenty five starehe nzuri sana naifurahianga sana nikikumbuka hiyo ndiyo siku yangu ya kuzaliwa. Nakuanga nafanya birthday ya siku yangu ya kuzaliwa nanunua keki na nunua magifti.

Napenda keki yenye ikona, kirimu mingi, inakuwanga tamu sana, napenda tukikula na watoto wangu, inakuwa latha sana, mukiwa mkikula mukiwa wengi. Iyo keki inakuwanga tamu sana, nai order kwa my friend mwenye anatengene.

Eee nanunuanga vitu kutumia simu lakini lazima nijue izo uyo mtu ni wa aina gani kukona watu wako conman sana vitu za kununua online unastahili kukua makini sana usiibiwe wezi ni wengi online wenye hawako sahihi lazima u.

Wiki hii napanga kutembelea mama yangu nyumbani twende tuka na watoto wangu tukapumzike huko tukiongea na mama yangu na mpenda sana na baba yangu na niwasaidie kazi zenye zinakuwanga huko nyumbani juu inakuwanga poa sana ukienda likizo na watoto wako.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kanisani? Kazini. Mimi nikitaka msaada kazini natumianga benki.Benki yenye nitafanya kukopa loni kuendeleza kazi yangu. Hiyo loni nailipa.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa siku? Natumia kama kama kwa siku, natumia 12 hours niko mutadaoni, nikifanya lisach za vitu zingine, uko nijue venye kunaendelea, na kuanga na simu sana.

Napenda kupika chapati na mahalagwe. Nazipenda sana. Kama leo ni meamuka asubui na mapema. Nianse kutayalisa kenye nitakula breakfast. Nitapika wari na mayai. Nitamu sana. Yodio chakula yangu yenye napenda sana.

Napenda kukunywa chai asubuhi na nikule chakula pamoja. Chai inakuwanga tamu sana ukiweka sukari na maziwa. Unapika kachai kapoa sana, unaweka kahawa, unamix zote. Inakuwa na radha nzuri sana. Ndio napenda.

Utamu ya simu ya mtu ni kukuwa ni wewe tu unaitumia unaezafanya mambo mingi sana ukiwa umejificha na hakuna mtu anajua ni wewe tu unajua pini ya simu yako Kwa kuwa na simu yako ni kitu ya muhimu sana hakuna mtu mtashare na yeye mambo yako ni wewe pekee.

Lugha gani uneza penda kujifunza? Napenda kujifunza kimasai. Kimasai ni lugha inakuanga tamu sana wakiongea. Uki understand unakuwa happy sana ukiongea. Iyo ni ruga mzuri sana. Lugha ingine unaeza tamani kujua ni kikuyu.

Shuguri yenye ina nifurahi shanga ni kuamuka asubui na mapema na kuelekea kazini na kutayaliza kuosha iyo ofisi yangu na kuwarenji kila kitu. Iyo ndio shuguri yenye ina nifurahi sana na ipenda sana ni kifanya iyo kazi vizuri.